Nikiitaji kuenda za hanati kwanza huwa najiandaa na kubeba vitu muhimu kama kitambulisho Nikifika nafajiliwa na kusubiri hadi niitwe na muudumu wa afya Baada ya kuonana na daktari au muuguzi Mimi ufuata maelekezo anayo nipa na kuchukua dawa kama zimeandikiwa.

Mimi huandika ripoti ya kazi kwa huwanza na kueleza kazi nilizo fanya na kipindi nilicho zifanya Kisha naeleza matukeo au changamoto nilizo kutana nazo pamoja na hatua nilizo chukua Mwisho huwa naweka muhtasari na mapendekezo kama yanaitajika.

Mimi huifadhi kumbukumbu za safari kwa kupiga picha na video Pia wakati mwingine mimi huandika mahali nilipo tembelea na mambo muhimu nilio yaona nikirudi nyumbani mimi huzihifadhi picha hizo kwenye simu au kwenye huduma ya kuifadhi mtandaoni ili nisizipoteze.

Vikundi vya whatsapp vya familia kazi yao mta husaidia watu kuwasiliana kwa uraisi na kushirikishana taarifa muhimu Kwa mfano kwenye kikundi cha familia tunaweza kujulishana kuhusu mipango ya kifamilia wakati kikundi cha kazi utumika kuzungumzia majukumu na taarifa za kazini.

Vikundi vya mtandao vinasaidia kwa kusambaza taarifa muhimu kwa haraka hasaa kuhusu usalama, matukio ya eneo na tahadhari mbali mbali. Watu wanaweza kuarifiana kuhusu jambo linalotokea na kusaidiana kuchukua hatua mapema.

Usalama wa mtaa wetu unasimamiwa kwa ushirikiano wa wenyeji, watu ujuana, uangaliana mali na kupeana taarifa wanapo ona jambo la kutiliwa shaka Pia tunashirikiana na viongozi wa eneo na polisi pale kunapo kuwa na tatizo kubwa.

Ukumbu za msimu wa mavuno huwa zinausisha furaha ya kuvuna mazao baada ya miezi ya kazi na subira Nakumbuka watu wa familia na majirani wakishirikiana shambani wakivuna na kuhifadhi mazao Pia huwa ni kipindi cha kushukuru kwa mavuno na kufurahia chakula pamoja.

Nilikula cha shule kwa kawaida huwa rahisi lakini chenye kushibisha Watoto wanaeza kula ugali, maharagwe, mboga za majani au wali kulingana na kile shule imeandaa Wakati mwingine watoto upewa uji au chai asubuhi.

Nyumbani kwetu tunahakikisha maji ya kunywa ni safi na salama Mara nyingi tunayahifadhi kwenye vyombo safi vilivyofunikwa na ikiwa kuna mashaka kuhusu usalama wake tunayachemsha kabla ya kuikunywa Pia tunajitahidi kutunza sehemu ya kuhifadhi maji ikiwa safi ili kuzuia uchafuzi.

Kanga ni vasi la kitamaduni linalo valiwa sana na wanawake katika jamiinyingi za afrika mashariki Maranyingi huwa narangi na michoro mbalimbali pamoja na maneno mafupi yenye ujumbe kama hekima mapenzi heshima au ushauri.

Uzoefu wangu wa kupanda bodaboda huwa mzuri kwa sababu ni njia ya haraka na rahisi ya kusafiri hasa wakati kuna foleni kawaida mimi uvaa kofia ya usalama kisha namuelezea dereva mahali ninapotaka kwenda Ingawa safari huwa ya haraka ni muhimu dereva kuendesha kwa uangalifu na kufuata sheria za barabarani.

Unafikiri kiongozi mzuri anapaswa kuwa mwaminifu mwenye heshima na anayesikiliza watu anapaswa kuwa na uwezo wa kufanya maamuzi mazuri kuwajibika kwa matendo yake na kuwa mfano bora kwa wengine Pia ni muhimu awe tayari kusaidia na kutatua matatizo kwa usawa.

Kwangu mimi kutoa ni kitendo cha kumsaidia mtu mwingine kwa kumpa kitu kama pesa, chakula, muda au msaada wa aina nyingine bila kutarajia malipo ni jambo nzuri kwa sababu linaonyesha upendo, ukarimu na kujali wengine.

Kama ningetunga kazi ya sanaa wimbo au filamu Ningependa iwe kuhusu maisha ya kawaida ya watu na changamoto wanazopitia Ningependa kuonyesha umuhimu wa kutokata tamaa kusaidiana na kufuata ndoto zako licha ya changamoto.

Na kwa mfano mtu anapojiandikisha hospitalini huwa anaanza kwa kuenda kwenye dawati la mapokezi na kutoa taarifa zake kama jina na nambari ya simu Muhudumu huingiza taarifa hizo kwenye mfumo au kuziandika kwenye daftari Baada ya hapo mtu hupewa nambari au kadi na kuambiwa sehemu ya kuenda kwa ajili ya huduma.

Kwa maoni yangu kizazi cha sasa kinatofautiana na kizazi cha wazazi wetu hasa katika matumizi ya teknolojia sisi tumezoea simu mitandao ya kijamii na kupata taarifa kwa haraka Wakati wazazi wetu walitegemea zaidi mawasiliano ya ana kwa ana Pia kizazi cha sasa kinamitazamo tofauti kuhusu kazi, elimu na maisha kwa ujumla.

Unachagua mahali pa kuenda likizo kwa kuangalia mambo kama gharama, usalama, hali ya hewa na shughuli zinazopatikana huko Pia napenda kusoma maoni ya watu waliowahi kutembelea eneo hilo Mwisho mimi huchagua sehemu inayolingana na baeiti yangu na mambo ninayoyapenda kufanya.

Kiswahili cha Kenya na cha Tanzania kinafanana sana Lakini kuna tofauti katika lafuthi, msamiati na baadhi ya misemo Kwa mfano nchini Kenya kuna maneno ya sheng na misemo ya kienyeji ambayo utumika zaidi katika mazungumuzo ya kawaida Tanzania mara nyingi utumia kiswahili sanifu zaidi hasa kwenye mawasiliano rasmi.

Kawaida maji hufika nyumbani kupitia mabomba kutoka kwenye mfumo wa usambazaji wa maji Wakati mwingine kama hakuna maji ya bomba, watu hutumia kisima, bohole au hununua maji kutoka kwa wauzaji maji huhifadhiwa kwenye matanki au vyombo safi ili yatumike wakati wa mahitaji.

Mavuno ya nanafasi kubwa katika kipato cha familia nyingi za kwetu watu huuza sehemu ya mazao wanayovuna na kutumia pesa hizo kulipia mahitaji kama chakula Ada za shule na matibabu Pia baadhi ya mazao huifadhiwa kwa ajili ya matumizi ya familia.

Kuna safari moja ninayoikumbuka tangu utotoni Tulisafiri pamoja na familia kwenda kutembelea ndugu zetu Nilifurahia sana safari hiyo kwa sababu tulizungumza Tukacheka na kuona maeneo mbalimbali njiani ni kumbukumbu ambayo bado naikumbuka hadi leo.

Familia inaweza kuifadhi kumbu kumbu kwa kupika picha na video wakati wa matukio muhimu Pia wanaweza kuifadhi picha hizo kwenye simu, kompyuta au huduma za mtandaoni Badhi ya familia upenda pia kueka picha za zamani kwenye albamu ili ziweze kutazamwa na vizazi vijavyo.

Toka dirishani kwangu naweza kuona nyumba za jirani miti na watu wakipita kwenye barabara asubuhi huwa kuna mwanga mzuri na shuguli huanza taratibu maandhari hiyo hunipa isia ya utulivu asa ni napokaa nikitazama nje kwa mda.

Nikifanya kosa kazini kwanza mimi hukubali na kutafuta njia kulirekebisha haraka Pia huwa najaribu kuelewa kilichosababisha kosa hilo hili lisije likajirudia Ikiwa ni muhimu mimi huomba wenzangu au msimamizi ushauri na kujifunza kutokana na kosa hilo.

Kwa maoni yangu, mgeni anapaswa kuona maeneo muhimu ya eneo letu kama masoko, maeneo ya asili na sehemu za kihistoria, pia ningempeleka sehumu zenye mandhari nzuri na kumshauri aonje vyakula vya kinyeji.

Ninapokutana na mabadiliko kazini Mimi hujaribu kuyakubali na kuelewa sababu zake huwa niko tayari kujifunza mbinu mpya na kuzoea mazingira mapya Pia huwa nawasiliana na wenzangu ili nipate msaada na kwa kuhakikisha ninaendelea kufanya kazi kwa ufanisi.

Bibi yangu alikuwa akinisimulia hadithi kuhusu maisha yake ya utotoni alinambia jinsi watu walivyo kuwa wakisaidiana na kuishi kwa umoja wakati huo hadithi hizo zilinifundisha umuhimu wa kuheshimu wazee kusaidiana na kuthamini familia.

Matunda kama machungwa, ndizi, maembe, mapera na mapapai ni mazuri kwa mwili kwa sababu yana vitamini, madini na nyuzi-nyuzi kula matunda mbalimbali mara kwa mara husaidia mwili kupata virutubisho muhimu na kudumisha afya nzuri.

Kijiji ambacho familia yetu inatoka ni sehemu tulivu yenye watu wenye ushirikiano watu wengi hujishughulisha na kilimo na biashara ndogo ndogo Kuna majirani wanaosaidiana wakati wa shughuli mbalimbali na familia yetu hupenda kurudi huko kutembelea ndugu na kufurahia mazingira ya kijijini.

Unapenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali hasa vile vinavyohusu maisha, historia na kujijenga binafsi Pia napenda vitabu vyenye hadithi zinazovutia kwa sababu hunipa burudani na kunisaidia kujifunza mambo mapya.

Koleni za barabarani zinaweza kuathiri siku yangu kwa kunichelewesha kufika ni napo kwenda wakati mwingine hunifanya nichoke au kupoteza mda mwingi njiani Kwa hivyo huwa napanga safari za ngu mapema na kuondoka mapema ilikuepuka usumbufu wa koleni.

Wafanyikazi wapya huwa nawakaribisha kwa kuwapongeza na kujitambulisha kwao Mimi huwaeleza kuhusu mazingira ya kazi, taratibu muhimu na kuwasaidia wanapokuwa na maswali Pia mimi huwahimiza wajisikie huru kuwasiliana na wenzao ili waweze kuzoea kazi kwa urahisi.

Kicheko kinafaa kwa afya kwa sababu kupunguza msongwa wa mawazo na kumfanya mtu ajisikie vizuri Mara nyingi watu ucheka wanapusikia utani kuona jambo la kuchekesha au wanapo kuwa na marafiki wanau wafuraisha.

Chaula kinacho husiana na tukio maalumu maishani mwangu ni pilau, mara nyingi huwa tunapika pilau wakati washere za familia, kama siku za kuzaliwa au mikusanyiko, kwangu pilau hunikumbusha furaha, familia na mda mzuri tuliwahi kutumia pamoja.

Nafikiri kinacho waunganisha wazee na vijana ni familia utamaduni na kueshimiana Wazee wanauzoefu na maarifa ambayo vijana wanaweza kujifunza huku vijana wakiwa na nguvu na mawazo mapya wanapo shirikiana kila kizazi kinaweza kujifunza kutoka kwa kingine.

Minapenda kufanya yote mawili Lakini napendelea kutazama michezo zaidi Ninapenda hasa mpira wa migu kwa sababu huwa na ushindani na burudani Wakati mwingine pia ucheza na marafiki kwa ajili ya mazoezi na pia kujifuraisha.